Mafaniko ninayodhamini binafsi kazini, ni pale ninapokamilisha kazi ngumu au mradi muhimu kwa ufanisi na kwa wakati. Hasa nikipata matokeo chanya kutokana na juhudi zangu. Pia ninadhamini mafaniko yanayohusiana na kujifunza kitu kipya. Kushirikiana na wenzangu kwa ushirikiano mzuri na kupata pongezi au shukrani kutoka kwa viongozi au wateja. Mfanikio haya, kunifanya nijisike kuridhika, kunipa motisha zaidi na kunisaidia kuendelea kwa bora kazini.